Sijaenda maktaba kwa muda sasa lakini wakati ya ambapo nilikuwa naenda Tuseme kama bado ningali shule ama kuenda tu kupata kusoma vitabu Hili ya kujua matukio ambayo yanaendelea Nilikuwa naenda maktaba marambili kwa wiki, naingia maktabani natafuta kitabu ninakisoma, nilikuwa naenda marambili kwa wiki.

Mambo mapya nina jinsi ambayo ninapenda kujifunza Kwanza kabisa ni kujulishwa na mtu mtu ambaye anajua jambo hilo jipya na anijulisha Hivyo ndivyo napenda kujifunza jambo jipya Kwa kuwa mtu mwenye ujuzi ambayo analijua akinielezea basi sitakuwa na shida ya kuyaelewa Pili ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia kwenye mitandao Kwa sababu sasa hivi mitandao iko kila mahali na inapeana mafunzo kwa karibu kila jambo na likiwa jipya mtandao pia utakua umejua na nitajifunzia hapa kwa hivyo ni hivyo ndivyo napenda.

Kujenga mahusiano na wafanyi kazi wengine ama wafanyi kazi wenzako ni jambo muhimu sana. Pahali pakazi ni kwa kuwa ni jambo ambalo linastihili na kujenga mahusiano ni navigezo kadhaa ambavo mimi hutumia. Mimi ni nasikiliza na wasikiliza wafanyi kazi wengine. Kwa lolote walalo sema tunakubaliana na tunelewana jambo kabla tulifanye na pia maoni yao niya maana sana. Hivyo ndivo mimi na jenga mahusiano na wafanyi kazi wengine.

Kumbukumbu yangu ya utotoni maalumu sana ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa Ilikuwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa miaka minne na ilikuwa sherehe na nikikumbuka ilikuwa na marafiki zangu kutoka kwenye shule majirani na marafiki wangu wengine mama yangu mzazi pia alikuwepo na rafiki wa mama yangu pia walikuwepo na kinachofanya kumbu kumbu hii iwe maalum ni vile tulivyosherehekea siku hiyo Tulifurahi sana tulicheza, tulikula, vyakula vya watoto, tukanywa juisi Tulifurahia sana na kusherehekea na ninahisi vizuri sana nikikumbuka mambo hayo kwa kuwa yananifurahisha Yananikumbusha nikiwa mtoto nilikuwa na furaha pia, nilipenda kufurahisha watu na sikuwa tu pekee yangu nilijumuika na wenzangu pia nao wakafurahia haya ndio mambo yanafanya nahisi nikikumbuka mambo hayo.

Filamu ninayependa zaidi ni kwa jina la The Big Bang Theory na Filamu hii ni filamu ya vichekesho au ukipenda uite komedi. Na nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa miaka mitano iliyopita na aliyeleta hamu ya filamu hii ni kaka yangu mkubwa ambaye pia alikuwa anaitazama. Na wakati alikuwa anaitazama nikaiona pia na nikapendezwa na filamu hiyo. Na ndiyo, ningependa kuiona tena. Nimeiona filamu hiyo mara tatu na Sijatosheka bado. Ningependa kuiona tena.